Unapenda kufanya kazi na wengine Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Wasemavyo Waswahili ni kweli tukiwa tunafanya kazi kwa kimoja kama timu moja huwa tunaeka maarifa pamoja, hekima na pia nguvu pamoja na kupata kazi inafanyika kwa muda mfupi kwa ufasaha kamili.

Haya nakumbuka mara ya kwanza niliingia kwenye darasa la yoga kule westlands nikiwa nimevalia tracksuit yangu na matumaini makubwa lakini wacha nikuambie nilipojaribu lile pose la downward dog niligundua kuwa mwili wangu ulikuwa mgumu kama mti wa mkaratusi. Nilidhani ni mchezo, kumbe inaihitaji uvumilivu kaka. Kustress za Nairobi pia unajua maisha ya Kenya hasa kero za foleni barabarani na mbio za kutafuta riziki zinaweza kukuwacha umechoka sana kiakili yoga imenisaidia sana kupumua kwa mfano deep breathing siku hizi hata nikiwa nimekwama kwenye msongamano wa magari mimi hufanya mazoezi ya pumzi na niliojifunza kwenye yoga ili nisipandishwe na pressure.

Kazi ninayoidhamini zaidi kuliko kazi zote ni kutoa huduma na msaada kwa jamii. Katika mwaka huu nimegundua kuwa hakuna jambo lenye maana kabisa kama kutumia ujuzi mda na rasimali zangu ili kurahizisha maisha ya mtu mwingine haswa marafiki zangu ndugu na majamaa. Kwa mfano kuleta mabadiliko ya kweli mimi huamini kuwa kazi yoyote iwe ni ya uwalimu, udaktari, uandishi na hata kazi yangu hii ya kutoa habari ina dhamani ikiwa inatatua inatatua tatizo la mtu fulani ninapoweza kumsaidia mtu kupata suluhu ya changamoto yake huwa nahisi nimefanikisha lengo langu la kuwepo. Hapa Kenya tuna utamaduni wa undugu na harambee. Mimi huthamini kazi ni zinazo waunganisha watu na kuwasaidia kujiendeleza hasa miradi inayowainua vijana na akina mama kiuchumi.

Jambo la kidini ninalolithamini zaidi ni upendo wa dhati na utumishi kwa binadamu mimi huamini kuwa kiini cha dini yeyote hile si sheria ngu mupekebali ni jinsi tunavyo tendeana sisi kwa sisi. Hapa ndipo umuhimu na imani yangu na jitiirisha. Upendo kwa jirani. Mimi huona kuwa jambo umuhimu zaidi ni kumpenda jirani yangu kama ninavyo ipenda mimi mwenyewe. Katika mji yetu yenye makabila na imani tofauti upendo ndio gundi inatuunganisha mimi huthamini dini inaonihimiza kuwa na huruma msamaha na ukarimu kwa kila mtu bila kujali anakotoka mtu amani ya ndani pia ni kwenye hii dini hupatikana ninapo kabiliwa na dhoruba za maisha sala na kutafakari. Yunanisaidia sana kupata amani ambayo haiwezi kupatikana kupitia amali au mafanikio ya kidunia hali hii ya kiroho unifanya nishughulikie matatizo yangu kwa hekima badala ya hofu.

Ingawa ninaipenda sana nchi yangu ya Kenya kwa uzuri wake wa asili na utamaduni. Nchi ambayo ningependa kuitembelea zaidi ni Japan. Katika mwaka huu Japan inanivutia sana kama mwanadamu na mtaalamu kwa sababu kama hizi. Tuseme kwa mfano mseto wa kiteknolojia na utamaduni. Mimi huvutiwa sana na jinsi Japan inavyoweza kuwa kiongozi wa teknolojia ya kisasa duniani kote. Huku ikidumisha tamaduni zake za kale, mahekalu na nidhamu ya hali ya juu ningependa kujionea jinsi mambo haya mawili yanavyo ishi pamoja kwa maelewano. Na pia factor nyingine ambayo inanifanya nivutiwe kutembea pale Japani ni nidhamu na usafi wao. Nimesikia mengi kuhusu nidhamu ya watu wa Japani. Kuanzia muda hadi usafi wa miji yao kama Tokyo na Kyoto kama mtu anayedhamini utulivu na mpangilio ningependa kujifunza siri ya mafanikio yao katika hali hii. Factor nyingine inayonifanya nije kutembelea pale japani ni chakula cha kipekee mimi ni mpenzi wa cha kujaribu ladha mpya ningependa kuonja vyakula vyao asili kama vile sushi na ramen. Vikiwa vimeandaliwa na wataalam katika mazingira yao ya asili.